Hapana mimi sivai saa mimi ni mtu wa kiwiliwili na program tu lakini naweza kuambia muda uliopo kutumia rununu yangu na kulingana na ratiba yangu.

Nawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kupitia mfano wa kidigitali. Huku tukizungumuza mazungumzo ya ana kwa ana. Mawasiliano hutokea kwa njia ya data kundi ku nuni na michakato ya kompyuta. Na taarifa hupitishwa kwa usalama kupitia server ambako kila mfano huwa ufanya jukumu ya lake. Haku hasia wala furaha ya mwili ni badilisha kwa taarifa kwa kabisa na uhusiano lengo kuu. Ni kuhakikisha majibu ni sahihi haraka na ya kusaidiana wenyewe kwa wenyewe.